Zoea jizuli ambayo nimeitengenezea kwenye maisha yangu ya kila siku ni kusoma vitabu. Kusoma vitabu ni kitu ambacho nimekizoea na siwezi kuacha na huwa uraibu wa kusoma vitabu. Na naona kwangu ni kitu kizuli na inanijenga kiakiri, inanijenga kifikra na pia inanijenga kwenye kufanya maamuzi na vitu vingine vyote kwenye maisha ya kwa ujumla.